Napiga picha mara mingi kwa sababu mimi napenda kupiga picha. Pia nikona simu ambayo inanisaidia kupiga picha mzuri. Kwa hivyo kwa wiki naweza kuwa nimepiga picha kama mara kumi ama zaidi. Pia naeza kurekodi video kidogo kupitia kamera ya simu ama rununu yangu.

Ndiyo napenda hesabu sana mimi ni nilikuwa mmoja wa wanafunzi bora sana darasani katika shule ya upili ambapo nilikuwa napita kwa alama ya juu katika somo la hesabu. Kwa hivyo napenda hesabu sana.

Chakula cha kigeni ambacho nimeweza kukijaribu ni kula chura ambao nimekula wakati nilikuwa nimeenda kutembea kule China. Niliweza kujua kwamba chura ni nyama ya chura ni chakula ambacho ni kitamu sana.

Kazi ya dharura naishugulika kwa kuhakikisha kwamba jambo la kwanza nimeweka muda unaofaa na kwamba nimefanya jambo kulingana na muda ambao nilikuwa nimeutenga. Hili linanisaidia kuhakikisha kwamba sitachelewa katika kutimiza kazi ile ya dharura na kwamba malengo yote nitayatimiza kwa wakati unaofaa.

Muziki ambao nina usikiliza mara mingi ni muziki wa nyimbo za bongo. Hili nasikiza maramingi kwa sababu kuna wanamuziki maarufu kama vile Diamond Platinumz, kuna wengini kama vile Otile Brown. Hawa ni wasanii wazuri na wasanii marufu wa nyimbo za bongo. Kwa hivo muziki ambao nina usikiliza maramingi ni muziki wa mbongo ambao uko katika Afrika mashariki.

Njia ambayo ninatumia kuboresha michakato ya kazi ni kuhakikisha kwamba kila mtu nimempea nafasi ya kuweza kujieleza na kuhakikisha kwamba kuna heshima katika michakato ile. Hili linasaidia kuhakikisha kwamba matokeo ya ule mchakato ni bora zaidi kwa hali ya kazi.

Jambo ambaro ninafanya kwanza wakati ninapoanza kazi ni kuhakikisha kwamba nimepanga kazi ile na kuhakikisha kwamba nimeweka wakati ambao nafaa kumaliza kazi ile. Pia nahakikisha kwamba nimeondoa vitu vyote ambavyo vinaweza kuondoa akiri zangu katika kazi ile.